Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kutumia mda wangu kupumzika na kurejesha nguvu. Mara nyingi nasoma kidogo kusikiliza muziki au kuzungumza na marafiki. Wakati mwingine mimi utumia mda huo kufanya mazoezi madogo au kutembea kwa utulivu. Hii unisaidia kuondoa uchovu na kuendelea na kazi au masomo kwa umakini zaidi.

Ndiyo, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia. Almuradi iwe siku ya weekendi, kwa sababu itaweza kutatiza kazi zangu ambazo kwa upande mkubwa unategemea teknolojia. Na muda huo, ningetumia kusoma, kutembea, kuzungumza na watu ana kwa ana na kufikiria kwa utulivu. Ndiyo kabisa, inawezakana kuishi siku moja bila teknolojia.

Nadhani mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni Lebron James. Yeye ni star mkubwa sana. Ana ujuzi wa kipekee wa kucheza, na kila mchezo hunifanya nijisikie kama natazama shujaa anavyofanya maajabu. Zaidi ya yote, ana uwezo wa kuhamazisha wachezaji wenzake na mashabiki. Na hakuwachi kame moyo wake kuendelea kupiga na hadi mwisho. Kwangu, yeye ni mfano wa bidii na talanta ya ukweli. Ndiyo, nakumbuka mechi moja ya ajabu sana ya Lebron James niliyoiona. Alipiga kitu ambacho wazungu wanaiita ''triple double'' na kufanya maajabu kwenye dakika za mwisho Akileta timu yake kutoka nyuma hadi kushinda Hali hiyo ilikuwa ya kushangaza kabisa na ilionyesha sio tu ujuzi wake wakipekee, bali pia akili zake za kucheza na uwezo wakufanya maamuzi haraka Nilishangaa jinsi alivionyesha nguvu, ustadi na moyo wa ushindi kwa wakati mmoja.